Nafanyaje kazi na timu ya mbali kwanza kabisa natoa ile ratiba na namna wanavyopaswa kufanya mambo kisha nafuatilia kuhakikisha kuwa kila shughuli ambayo wanaifanya inafanywa sambamba halafu nawapigia simu kuwasiliana nao kwa barua pepe ili kuhakisha kuwa wanafanya shughuli ambazo zinastahili hivyo kuzaa matunda.